Kwa kinywaji ambacho ninapenda kunywa asubuhi moja kwa moja ni chai lakini mara nyingi huwa ninakunywa chai ya rangi ambayo inakuwa ni kama rangi ya kahawia ivi ndio chai ambayo huwa mara nyingi pia huwa ninakunywa, lakini kwa mara chache huwa ninakunywa chai ya maziwa, ambayo ina sukari. Mi huwa ni mpenzi sana wa sukari kwa hiyo huwa kinwaji changu cha chai ikiwa ya rangi au maziwa huwa ninaweka sukari ili niweze kupata ladha ya utamu lakini ni kitu ambacho huwa ninakunywa mara kwa mara asubuhi lakini kwa baadhi ya siku ambapo labda nitakosa chai ya rangi au ya maziwa huwa ninapenda kunywa juisi juisi ya maembe ambayo huwa nina natumia kama njia mbadala baada ya chai kuweza kukosekana au kwa siku hiyo nitakapoikosa.